Ndiyo napenda sana kucheza na watoto. Kucheza na watoto ni jambo la kufurahisha sana kwa sababu huniletea furaha ya kweli na kunifanya nijisikie huru. Watoto huwa na nguvu, hisia za furaha zisizo na kifani. Na kicheko chao, hunipa raha kubwa. Kila, ninaposhirikiana nao kwenye michezo nahisi kwamba napumzika kiakili na kupata burudani, isiyo na kifani. Zaidi ya hayo, kucheza na watoto kunanifundisha uvumilivu, subira na ubunifu. Watoto mara nyingi huwa na mawazo tofauti na njia za kufikiria ambazo zenyewe ni za kipekee. Kwa kushirikiana nao, ninajifunza jinsi ya kubadilika, kushirikiana na kufikiri mbinu mpya ili mchezo iende vizuri na iwe ya furaha kwa wote. Pia kucheza na watoto kunasaidia kujenga uhusiano mzuri na wao wakati wa michezo wanajifunza kwa nini wale wanaozunguka hushirikiana na kuheshimiana. Kwa upande wangu kuna jenga uhusiano wa maalumu, urafiki na mshikamano mzuri kati yangu na watoto. Napenda pia kucheza na wao kwa sababu ni njia nzuri ya burudani na kupumzika. Baada ya kazi au shughuli nzito, mimi hupenda baada ya kazi au shughi nzito, kucheza na watoto huniingiza kwenye mazingira tulivu na yenye furaha, kunisaidia kupumzika akili na huunda kumbu kumbu mzuri ambazo zinabaki muda mrefu. Kwa jumla, napenda kucheza na watoto kwa sababu hunileta furaha, hufundisha uvumilivu na ubunifu, hujenga mahusiano mzuri na hunisaidia kupumzika kiakili. Ni shughuli ya kipekee ambayo kufanya siku iwe yenye furaha na maana kwa wote waliousika. Mimi napenda kucheza na watoto wenye umri wa miaka saba hadi miaka kumi.

Moja ya uzoefu wa kushangaza zaidi niliopata katika maisha yangu, ni pale nilipokua nashiriki katika mradi au shughuli ambayo nilidhani ingeonekana ngumu au isiowezekana. Lakini ikafanikishwa kwa njia ya kushangaza. Nilihisi mshangao mkubwa, wa kuona jinsi mambo yalivyokuwa rahisi zaidi, kuliko nilivyotarajia. Huku matokeo ya kiwa mazuri kuliko nilivyoweza kufikiria. Hali hiyo ilinifundisha kuwa, mara nyingi msongamana wa mawazo au hofu hupunguza uwezo wa kuona suluhisho na, kwamba kwa subira na jitihada mambo makubwa yanaweza kufanikishwa. Zaidi ya hayo, uzoefu huu hushangaza, ulijumuisha ushirikiano na watu wa aina tofauti, wakiwemo wenzangu, wakufunzi, na hata watu wasio nafahamiana sana kweli. Nilishangaa kuona jinsi kila mtu, alivyotoa mchango wake wakipekee, na jinsi mawazo madogo yalivyounda matokeo makubwa. Hii ilinifanya nijue thamani ya kushirikiana, kusikiliza mawazo ya wengine na kuwa na subira. Kwani kila kitu kilikuwa hatua kwa hatua hadi kufanikisha lengo kuu. Pia uzoefu huu ulikuwa wakushangaza kwa sababu, ulimfanya mtu ajisikie huru na mwenye furaha. Huku akijua kwamba juhudi zake si bure. Nilipofanikisha kile nilichokuwa nikishindwa kuamini, nilihisi msisimko, nilihisi furaha, na nilihisi kwamba nimeridhika sana. HIsia hizi hazikuisha pale tu, bali ziliendelea kuimarisha moyo wangu na kunipa motisha ya kushirikiana na kushughulikia changamoto nyingine kwa ujasiri zaidi. Kwa jumla, uzoefu huu wa kushangaza ulikuwa ni mchanganyiko wa mshangao, furaha na mafanikio binafsi na ilinifundisha kuwa maisha yanaweza kushangaza pale tu tunapojitahidi na kuwa na imani katika juhudi zetu.

Mara nyingi, mimi hufanya marafiki wapya kwa kujeleza kwa uwazi na kuwa mwenye furaha kuzungumza na wengine. Ninapokutana na watu wapya huanza kwa kuwasiliana kwa heshima, kuonyesha tabasamu na kusikiliza kwa makini. Hii hufanya mtu mwingine ajisikie huru kuzungumza na mimi na huunda msingi wa urafiki wa kwelii. Zaidi ya hayo, mara nyingi hujaribu kubadilisha mawazo kushirikiana katika shughuli za pamoja au kushiriki pamoja au kushiriki mambo yanayopendeza. Kwa mfano, ikiwa ni katika darasa kazini au shuguli za kijamii, kushurikiana katika kazi ndogo ndogo au michezo ufunga, ufungwa milango wa mazungumzo na usiano. Hii hufanya urafiki kwanza kwa urahisi na kwa njia ya sili. Pia ninaamini kuwa kwenye urafiki uaminifu na uwazi ni muhimu. Nikiwa na mtu mpya hujaribu kuonyesha ni nani mimi mataminio yangu na mambo nayoyapenda bila kuonyesha mtu mwingine. Hii husaidia mtu mwingine kuona kwamba anaweza kuniaminia na kushirikia nami bila uoga au wasiwasi. Zaidi ya hayo, maranyingi hufanya marafiki wapys kupitia shughuli, zinazojumuisha watu wengi kama michezo, mikundi, vya masomo, au mikutano ya kijamii, hali hii hutoa nafasi ya kuzungumza, kucheka na kujifunza, kuhusu wengine, jambo linalofanya urafiki kuanza kwa urahisi. Kwa jumla, mbinu ambayo ninafanya marafiki wapya ni kwa kujieleza kwa uwazi, kushirikia na katika shughuli, pia kuonyesha tabasamu na uaminifu na kushiriki mawazo ya burudani. Njia hii hufanya urafiki kwanza kwa asili na kuendelezwa kwa njia ya furaha, mshikamano na msaada wakila upande.

Ndiyo, napenda sana mziki wa jadi kwa sababu unamaana ya kitamaduni, kihistoria na kihisia. Mziki wa jadi hunikumbusha mizizi ya jamii yetu, mila na desturi za wazee wetu na kunifanya nijisikie nimeunganishwa na historia na utambulisho wa kitamaduni. Kila ala ya muziki wa jadi kama ngoma, filimbi, zeze, kayamba au mabomu madogo, hubeba, ujumbe na hisia ambazo hazionekani kwenye muziki wa kisasa. Pia napenda mziki wa jadi kwa sababu unahadithi na mafunzo ya maisha nyimbo nyingi hufundisha maadili kama heshima mshikamano kazi kazi kwa bidii na mshikamano wa familia na jamii, wakati nasikiliza nyimbo hizi, huzuni, furaha, shangwe na msisimuko vyote vinaweza kushirikiana ndani ya moyo wangu. Hii ni sababu kubwa kwa nini mziki huu hunifanya nijisikie tulivu na furaha ya kipekee hata wakati wa kuchoka au msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, mziki wa jadi unachangia kusherehekea na kuimarisha maisha ya kijamii katika harusi, sherehe za familia, au hafla za kitamaduni, mziki wa jadi huleta watu pamoja, kuanzisha ngoma na kucheka na kuunda kumbu kumbu za furaha ambazo hazisahauliki. Ninjia ya kushurikiana kihisia na kuunda mshikamano wa jamii ambao ni wakudumu. Pia napenda jinsi mziki wa jadi unavyo himiza kujifunza na kushurikiana na wengine. Mara nyingi husikiliza au hucheza ngoma kuna nifundisha jinsi ya kudumisha utulivu wa mwili midundo ya mziki na kushurikiana na wenzangu. Hii si burudani tu, bali pia ni nzuri kwa akili na mwili kwani hunifanya nijisikie nishati, furaha na mshikamano wa ndani. Kwa jumla, napenda mziki wa jadi kwa sababu unaifadhi utambulisho wa jamii, uelimisha uleta furaha, unajenga mshikamano na hunisaidia kustarezesha mwili na akili.